Mimi si mpenzi kwa kupika sana ila najua kupika si napenda upishi kwa kadri tu ila si sana ila mini mfuasi wakula kupika naweza kupika chakula, chakawida kama ugali, skuma, nyama, wali, hizo.